Ingawa teknolojia imerahisisha mambo mengi, mimi bado napenda sana kuandika kwa mkono. Hasa ninapokuwa nikipanga malengo yangu au kuandika shajara yangu ya kila siku. Kuna kitu cha kipekee na chenye kuguza hisia, unapotumia kalamu na karatasi. Inanisaidia kufikiria kwa kina na kukumbuka mambo vizuri zaidi kuliko kutumia kompyuta. Hata hivyo, ninapotumia kompyuta, mimi hufanya hivyo kwa ajili ya kazi rasmi na mawasiliano ya baruapepe kwa sababu ya kazi na urahisi wa kusahihisha makosa. Lakini kwa ajili ya ubunifu na utulivu wa akili, karatasi na kalamu ndiyo chaguo langu namba moja. Kuandika kwa mkono kunanipa fursa ya kupumzika kutokana na mwanga wa skrini na kunanifanya nijihisi nimeunganishwa zaidi na mawazo yangu.

Binafsi, mimi napendelea zaidi mahali pa kimia, hasaa ninapokuwa nafanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa, au ninapotaka kupumzika baada ya siku ndefu. Utulivu unanipa fursa ya kusikia mawazo yangu vizuri, kuwa mbunifu zaidi, na kupata amani ya ndani ambayo ni ngumu kuipata kukiwa na kelele nyingi. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo mimi hufurahiya mahali penye mchanganyiko wa sauti na kelele, ndogo. Kama vile kwenye mighawa au sherehe za kijamii. Kwa sababu mazingira hayo huleta hisia za uchangamfu na muunganiko na watu wengine. Lakini nikitaka kufanya maamuzi muhimu au kusoma kitabu, kimya ndicho rafiki yangu mkubwa. Kwangu mimi, utulivu ni hazina inayo saidia kulinda afya yangu ya akili na kunifanya niamke ni kiwa na nguvu mpya.

Ndiyo, mimewai kujifunza kupiga gita na ulikuwa mchakato wa kusisimua sana kulio nifundisha uvumilivu na nidhamu. Nakumbuka mwanzoni ilikuwa changamoto kubwa, hasa maumivu ya vidole wakati wa kubonyeza nyuzi za gita na kujifunza jinsi ya kubadilisha kodi kwa haraka na ufasaha. Kitu nilicho kipenda zaidi ni ile sauti ya kipeke na tulivu ambayo gita linatoa. Hasa ninapojaribu kupiga nyimbo zangu ninazo zipenda za asili au za pop. Ingawa bado sijawa guiji wa hali ya juu. Kucheza gita kuna nipa amani ya akili na ninjia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Kila ninapopiga gita langu na jihisi nimeunganishwa zaidi na ulimuengu wa mziki na sana kwa ujumla. Ni talanta ambayo nitaendelea kuikuza kila siku.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya kiangazi. Napenda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa inakua ya jua na uchangamfu. Jambo ambalo linanipa fursa ya kufanya shughuli nyingi za nje bila hofu ya mvua. Nakumbuka tukiwa watoto. Majira haya yalikuwa wakati wa likizo ndefu. Ambapo tulicheza na marafiki kutwa nzima na kutembelea sehemu mbalimbali za vivutio. Shughuli ninazopenda kufanya wakati wa kiangazi ni pamoja nakutembelea ufukweni kuogelea, kufanya matembezi ya jioni na kupumzika kwenye bustani zenye upepo mwanana. Hali ya hewe ikiwa ya jua, mimi huhisi nina nguvu nyingi na furaha tele moyoni mwangu. Ingawa kuna nyakati joto huzidi, bado naona kiangazi ni wakati bora kufurahia urembo wa asili na kukutana na watu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Kawaida, mimi hupenda kufanya mazoezi yangu nyakati za asubuhi sana, kabla ya kuanza majukumu mengine, kwa sababu hii hunipa nguvu na uchangamfu wa kutosha kukabili siku nzima. Mazoezi ninayopendelea zaidi ni pamoja na kukimbia kidogo, kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo, na wakati mwingine kuenda jimu kwa ajili ya kuimarisha misuli. Napenda kufanya mazoezi kwa sababu yananisaidia kupunguza msongo wa mawazo, yanaboresha mzunguko wa damu na yananipa nidhamu ya hali ya juuu. Hata kama niko na ratiba yenye kubana sana, mimi hujaribu kutenga angalau dakika ishirini za kutembea kwa haraka ili kuuweka mwili wangu katika hali ya utayari na afyanjema.

Mimi hupenda kuenda sinema, angalau mara moja au mbili kwa mwezi, hasa pale zinapotoka filamu mpya za kusisimua au zenye mafunzo ya kijamii. Kwangu mimi, kwenda sinema ni tukio maalumu kwa sababu linanipa fursa kuona picha katika kioo kikubwa na kufurahia mfumo wa sauti wa hali ya juu ambao huwezi kuupatu ukiwa nyumbani. Ninapendelea zaidi filamu za matendo, sayansi ya kufikiria na makala za kihistoria. Mara nyingi, mimi huenda sinema nyakati za mwisho wa wiki nikiwa na marafiki zangu. Ambapo tunafurahia kula popcorn na vinywaji baridi huku tikishuhudia kazi za ubunifu kutoka kwa wongo zaji wa kubwa duniani. Baada ya filamu, kuisha, tunapenda kukaa na kujadiliana kuhusu sehemu tulizo zipenda na mafunzo tuliyoyapata. Ni talanta inayochochea fikira zangu na kunifanya nifurahie sanaa ya filamu.

Ndiyo, mimi hufanya jitihada za kugawanya taka zangu kila siku nyumbani kwangu. Ninaamini kuwa usimamizi mzuri wa taka ni hatua ya kwanza katika kulinda mazingira yetu na kupunguza uchafuzi. Kawaida, mimi hutenganisha taka katika makundi mawili makuu. Taka zinazooza na zile zisizooza. Taka zinazooza kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda. Mimi huzikusanya ili kuzigeuza kuwa mbolea ya asili kwa ajili ya bustani yangu ndogo. Kwa upande mwengine, taka zisizooza kama chupa za plastiki karatasi na vyuma, mimi huzitenga ili zipelekwe kwenye vituo vya kurejeleza. Ingawa inaweza kuonekana kama kazi ndogo, kugawanya taka kunasaidia sana kupunguza kiasi cha taka taka zinazoenda kwenye dampo na kunafanya mji wetu uwe safi na salama zaidi kwa vizazi vijavyo.

Binafsi mimi ni mpenzi mkubwa teknolojia mpya. Kwa sababu inanirahisishia maisha na kuongeza ufanisi katika kazi zangu za kila siku. Ninapenda sana kufatilia uvumbuzi wa hivi punde. Na kuanzia vifaa vya kisasa kama simu na kompyuta hadi mifumo ya akili mnemba ambayo inatusaidia kutatua changamoto ngumu kwa haraka. Teknolojia mpya inanipa fursa kujifunza mambo mapya. Kwa urahisi zaidi na kuungana na watu ulimwenguni kote bila kujali umbali. Pia, ninaona kuwa matumizi ya teknolojia kisasa. Kama vile nishati ya jua na magari ya umeme, ni muhimu sana katika kulinda mazingira yetu kwa ajili ya baadae. Ingawa mabadiliko ya kiteknolojia yanaweza kuwa ya haraka, mimi hufurahia kujifunza jinsi ya kuyatumia ili kuboresha maisha yangu na ya jamii inayonizunguka. Kwangu mimi, teknolojia ni daraja la kuelekea kwenye mstakabari bora zaidi.

Mimi hupendelea kwenda madukani nyakati za asubuhi na mapema katikati ya wiki. Hasa jumanne au jumatano. Napenda muda huu kwa sababu maduka yanakuwa hayana watu wengi. Hali inayofanya ununuzi uwe wa utulivu, haraka na bila usumbufu wa msongamano wa watu. Pia, kwenda madukani ya asubuhi kuna nipa nafasi ya kuchagua bidhaa mpya na mbichi ambazo zimeingizwa hivi karibuni. Hasa mboga na matunda. Mimi hujaribu kuepuka kwenda madukani mwisho wa wiki kwa sababu ya kelele na foleni ndefu kwenye malipo. Kwa kupanga ratiba yangu hivi, ninaweza kulinganisha bei kwa utulivu na kufanya maamuzi bora ya ununuzi bila shinikizo la muda. Baada ya kumaliza ununuzi wangu, mimi hujihisi nimepanga siku yangu vizuri na niko tayari kuendelea na majukumu mengine.

Ndiyo, mimi napenda sana vyombo vya muziki. Na kama ningekua na uwezo wa kuchagua chombo kimoja cha kupiga. Ningechagua piano. Piano ni chombo cha kipekee kinachoweza kutoa sauti nzito za huzuni. Au sauti changamfu za furaha. Na mimi hupata utulivu mkubwa nikisikiliza muziki wa piano baada ya siku ndefu ya kazi. Pia, ninaheshimu sana watu anaweza kupiga gitaa. Kwa sababu inahitaji uvumilivu na uratibu mzuri wa vidole. Muziki unaopigwa kwa vyombo vya asili huleta hisia ya uasilia na utamaduni ambayo ni ngumu kuipata kupitia muziki wa kieletroniki pekee. Kwangu mimi, kupiga chombo cha muziki siyo tu kutengeneza sauti, bali ni lugha ya moyo inayoweza kuunganisha watu wa mataifa tofauti bila kuhitaji maneno. Kila chombo kina hadithi yake na kupiga chombo ni njia bora ya kuelezea ubunifu wa binadamu.

Kawahida, mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu nikiwa na familia yangu na marafiki wakaribu. Siku hiyo huanza kwa kutoa shukrani, kisha tunajumuika kwa chakula cha jioni nyumbani, au kwenye mkahawa tunaoupenda. Sherehe niliyoipenda zaidi ni ili ya mwaka jana. Ambako marafiki zangu walinishtukiza kwa keki kubwa ya chokleti, ambayo ndiyo keki ninayoipenda zaidi. Siku yangu ya kuzaliwa ijayo. Ningependa sana kupokea zawadi ya saa ya kisasa ambayo inaitwa smartwatch. Natamani zawadi hii kwa sababu itanisidia kufuatilia afya yangu kama idadi ya hatua ninazotembea na ubora usingizi wangu.

Mimi hupenda kusoma habari zangu mtandaoni. Kupitia vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha napata taarifa za ukweli na uhakika. Kawaida. Mimi huanza asubuhi yangu kwa kutembelea tovuti kubwa za habari za kitaifa na kimataifa. Kama vile BBC swahili. Au vyanzo vingine vya kuaminika. Ili kujua nini kinaendelea duniani kote. Pia. Mimi hutumia mitandao ya kijami kama Twitter na Instagram. Ambapo nafuatilia kurasa rasmi za mashirika ya habari na waandishi wa habari mashuhuri. Hii inanisaidia kupata habari za haraka pindi zinapotokea. Mbali na hayo, mimi hujiunga na newsletters kupitia barua pepe yangu ambazo hunitumia muktasari wa habari muhimu kila jioni. Kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kubaki na maarifa ya kutosha kuhusu siasa, uchumi na teknolojia bila kuhitaji kununua gazeti la karatasi kila siku. Kwa hivyo.

Kusema ukweli mimi napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Ingawa vyote viwili ni muhimu. Napenda kusoma kwa sababu ni kama kusafiri kwenda ulimwengu mwigine bila kuondoka nilipo. Kusoma kunanipa fursa ya kujifunza mawazo mapya, tamaduni tofauti na kupanua uelewa wangu wa mambo mbali mbali. Kila ninapofungua kitabu au makala mtandaoni nahisi kama napata hazina mpya ya maarifa. Hata hivyo, kuandika pia kuna nafasi yake ya kipekee kwangu. Hasa ninapotaka kuweka kumbukumbu za mawazo yangu au kupanga mipango yangu ya baadaye. Kuandika kunanisaidia kutulia na kuelezea hisia zangu kwa ufasaha zaidi. Lakini nikipewa chaguo la jinsi ya kutumia muda wangu wa ziada siku zote nitachagua kitabu kizuri ili nibaki nimejificha kwenye kurasa zake na kufurahia hadithi za kusisimua.

Ndio, mimi hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu, inarahisishia mambo na kuokoa muda mwingi. Kwa mfano, mimi hutumia amri za sauti kwenye simu yangu, kutuma ujumbe, kupiga simu, au hata kutafta habari mtandaoni bila kuhitaji kuchapa kwa mikono. Pia, teknolojia ya sauti ina nisaidia sana ninapokuwa na kazi nyingi au nikiwa ninaendesha gari ambapo naweza kusikiliza vitabu vya sauti au kutoa maelekezo kwa vifaa vyangu kufanya jambo fulani. Ninaona kuwa teknolojia hii ni ya kipekee kwa sababu inasaidia pia watu wenye changamoto za kuona au wale wanaoshindwa kutumia mikono yao vizuri. Kwangu mimi, teknolojia sauti ni sehemu muhimu ya mustakabali wa kidigitali kwani inafanya mawasiliano kati ya binadamu na mashine, yawe ya asili zaidi na yenye ufanisi mkubwa.

Kawaida. Mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Mara nyingi nyakati za mwisho wa wiki kama jumamosi na katikati ya wiki kama jumatano napenda utaratibu huu kwa sababu unanisaidia kuhakikisha kuwa nguo zangu hazirundikani sana na daima nina mavazi safi ya kuvaa kazini au kwenye shughli zangu za kila siku. Ninapofua mimi hupenda kutenga nguo kulingana na rangi na aine ya kitambaa ili kulinda ubora wake na kuzuia rangi zisichuiane. Pia, mimi hutumia sabuni yenye harufu nzuri ambayo hufanya nguo zangu zinukie vizuri na kuhisi kuwa mpya kila wakati. Kufua ni sehemu ya utaratibu wangu wa usafi ninaoupenda kwa sababu kunanipa amani ya akili nikijua kila kitu kimepangwa vizuri na kiko safi. Baada ya kuanika na kukausha, mimi hupiga pasi nguo zangu ili ziwe nadhifu zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana muziki wajadi, kwasababu ni muziki wenye asili, hekima na unagusia maisha ya kweli kwa jamii zetu. Tofauti na muziki wakisasa, muziki wajadi unatumia vyombo vyaasili kama ngoma na zeze, ambavyo vinatoa sauti ya kipekee, yenye kuvutia moyoni. Ninapenda kusikiliza muziki huu kwa sababu unanifundisha kuhusu historia, mila na desturi zetu na zamababu ambazo mara nyingi husahaulika katika ulimwengu wa sasa. Kila mdundo na kila neno katika nyimbo za jadi linamaana nzito kuanzia nyimbo za mabono hadi zile za sherehe za jamii. Kwangu mimi muziki wajadi, siyo tuburudani, bali ni daraja muhimu linalounganisha kizazi cha sasa na mizizi yetu ya asili. Kusikiliza miondoko hii, kuna nifanya nijivunie utamaduni wangu na kuna nipa utulivu wa kipekee.

Mimi napendelea zaidi upepo wa asili, napenda kufungua madirisha na kuruhusu hewa safi itiririke ndani ya chumba, kwani inanifanya nijihisi niko karibu na asili na inanipa utulivu wa kipekee. Upepo mwanana wa jioni una harufu ya uasilia ambayo huwezi kuipata kwenye hewa ya kutengenezwa. Hata hivyo, nakiri kuwa ac ni muhimu sana nyakati za joto kali, au nikiwa kwenye mazingira yenye kelele na vumbi ambapo kufungua madirisha kuwezekani. Ac inasaidia kupoza chumba haraka na kunifanya niweze kulala au kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kusumbuliwa na joto. Lakini nikiwa na nafasi, siku zote nitachagua kuketi chini ya mti au karibu na dirisha wazi ili nifurahie upepo wa asili ambao ni rafiki kwa afya yangu na mazingira.

Ndiyo, mimi napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu inanipa urahisi mkubwa na kuniokoa muda mwingi. Badala ya kwenda sokoni au madukani na kukaa kwenye foleni naweza kuagiza bidhaa ninazoitaji nikiwa nimekaa nyumbani au nikiwa kazini kupitia simu yangu. Ununuzi wa mtandaoni unanipa fursa ya kulinganisha bei kati ya wauzaji tofauti na kusoma maoni ya watu wengine waliokwisha kununua bidhaa hiyo. Jambo ambalo linanisaidia kufanya maamuzi sahihi. Mara nyingi, mimi hununua vitabu, vifaa vya kielektroniki, na hata nguo kupitia tovuti na programu mbalimbali za biashara. Ingawa kuna changamoto wakati mwingine, kama kuchelewa kama mzigo, bado ninaona faida za ununuzi wakidijitali, ni nyingi zaidi hasa kwa mtu mwenye ratiba yenye shughuli nyingi kama mimi.

Chakula ninacho kipenda zaidi kuliko vyote ni wali na nyama ya kuchoma, pamoja na kachumbari pembeni. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu unaladha nzuri ya asili na unanishibisha vizuri hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Kwangu mimi, harufu ya nyama inayochomwa kwenye makaa unanikumbushu wakati wa sherehe na mijumuiko ya familia ambapo kila mtu hufurahiya chakula kwa pamoja. Pia, mimi ni mpenzi mkubwa wa matunda na mboga za kienyeji. Hivyo mara nyingi, hupenda kuongeza mchicha au parachichi kwenye mlo wangu ili kuufanya uwe na afya zaidi. Chakula sio tu kitu cha kujaza tumbo, bali ni sehemu ya furaha yangu na njia ya kuungana na watu ninaowapenda. Kila nikipata fursa ya kula chakula hiki, mimi huhisi nimepata zawadi ya pekee inayoburudisha mwili na akili yangu.

Kusema kweli, mimi napenda sana kuvaa kofia, hasaa ninapokuwa nje ya nyumba wakati wa mchana, sababu ku nikujilinda na mwanga mkali wa jua, lakini pia kofia ni kifaa muhimu, cha urembo kinachokamilisha mwonekano wangu. Mara nyingi, mimi hupendelea kofia za aina ya baseball caps, kwa sababu ni rahisi kuzivaa na zinaenda vizuri na mavazi ya kawaida ya kila siku. Pia, kofia hunisadia sana siku ambazo nywele zangu haziko kwenye mpangilio mzuri, kwani inanipa ujasiri wa kutoka bila wasiwasi. Kuna nyakati, mimi huvaa kofia za pamba au kofia nzito wakati wa baridi ili kuuweka mwili wangu katika hali ya joto. Kwangu mimi, kofia sio tu vazi la kichwani, bali ni sehemu ya utambulisho wangu na njia ya kujikinga na mabadiliko ya hali ya hewa. Kila ninapochagua kofia ya kuvaa, mimi huangalia rangi inayofaa na nguo niliovaa siku hiyo.

Mimi hupenda sana kuwa mahali penye utulivo na asili ya kijani. Kama vile ufukweni mwa bahari au kwenye bustani yenye miti mingi. Napenda mazingira haya kwa sababu sauti za asili kama mawimbi ya maji au upepo na huvuma kwenye majani hunituliza akili na kunisaidia kutafakari kwa kina. Mahali penye hewasafi na mwanga wa kutosha wajua hunipa nguvu mpya na kunifanya nijihisi mwenye furaha. Pia Mimi hufurahia kuwa mahali penye ubunifu na maarifa kama vile maktaba au kumbi za sanaa. Maeneo haya yananipa motisha ya kujifunza mambo mapya na kunichochea kufikiria nje ya boksi. Ingawa nafurahia pilika pilika za mjini nyakati fulani. Moyo wangu siku zote hutamani sehemu ambayo naweza kusikia sauti yangu mwenyewe na kuungana na urembo wa dunia unaotuzunguka. Kwangu mimi, mazingira tulivu ni tiba ya roho na chimbuko la mawazo mazuri.

Kawaida, mimi hupenda kuenda maktabani mara moja kwa wiki, mara nyingi siku ya jumamosi asubuhi. Napenda kutumia muda huo maktabani kwa sababu kuna utulivu mkubwa, ambao unanisadia kusoma kwa makini, na kufanya utafiti wa mambo mbalimbali yanayonivutia. Maktaba kwangu ni kama kisiwa cha amani, ambapo naweza kujificha na vitabu vyangu, bila usumbufu wa kelele za mjini. Pia, mimi hutumia maktaba kupata vitabu vipya ambavyo siwezi kuvipata kwa urahisi mtandaoni na kufurahia harufu ya kipekee ya kurasa za vitabu vya zamani. Ingawa sasa kuna maktaba za kidigitali, bado nathamini sana mazingira ya maktaba ya kimwili kwa ajili ya kukutana na watu wengine wenye mapenzi ya kusoma. Kila ninapotoka maktabani, mimi hujihisi nimeongeza kitu kipya akilini mwangu na niko tayari kwa wiki inayofuata nikiwa na maarifa mapya.

Ndiyo, mimi huvaa saa kila siku kwa sababu ni kifaa muhimu kinacho nisaidia kusimamia muda wangu kwa ufanisi. Zaidi ya kuangalia saa, kuvaa saa mkononi kuna nipa nidhamu ya kufuata ratiba yangu bila kuhitaji kutoa simu mfukoni kila wakati. Jambo ambalo mara nyingi, husababishi usumbufu wa mitandao ya kijamii. Kwangu mimi, saa siyo ttu urembo wa mkononi, bali ni rafiki wa karibu anaye nikumbusha kwa kila dakika ina thamani katika kufikia malengo yangu.

Ndiyo, mimi napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni sehemu pekee ninayo pata utulivu wa kweli wa nafsi na akili. Napenda harufu ya miti, sauti za ndege na upepo mwanana unaopita katikati ya majani. Kwangu mimi, msitu ni kama maktaba kubwa ya asili ambapo kila mti na kila mmea una hadithi yake ya kipekee na kutembea huko kuna nisaidia kusahau kelele na msongo wa mawazo wa mjini. Pia, mimi huona kutembea msituni kama aina ya mazoezi ya mwili yanayo changamsha misuli na kutanua mapafu kwa hewa safi na ya asili. Mara nyingi, mimi hupenda kuenda na rafiki au hata peke yangu ili kutafakari na kupata mawazo mapya ya ubunifu. Kila hatu ninayo piga kwenye ardhi ya msituni, inanikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hakika, hakuna tiba nzuri kwa uchovu wa kazi kama kutumia muda mfupi ndani ya msitu mnyamavu.

Ushauri mkubu ambao ningependa kumupa mtu mwingine. Nikuwa na subira na kuto kukata tamaa mapema. Maisha ni safari yenye milima na mabonde. Na mara nyingi mafanikio hayaji haraka kama tunavyotarajia. Ni muhimu kuelewa kuwa kila hatua ndogo ni unayopigaleo. Iwe katika masomo, kazi, au biashara. Inakujengia msingi imara wa kile unachotaka kuwa hapo badaye. Usijilinganishe na wengine bali shindana na nafsi yako ya jana ili uwe bora zaidi leo. Pia, ningemshauri mtu awe natabia kujifunza kila siku. Dunia inabadilika kwa kasi sana hasa katika teknolojia. Hivyo, kuwa na kiu ya maarifa mapya kutakusaidia kubaki na dhamani katika jami. Kumbuka kuwa na nidhamu ya muda na kuthamini watu wanaokuzunguka. Kwani, mahusiano mema ni hazina kubwa kuliko kitu chochote. Mwisho, jali afya yako ya mwili na akili kwa sababu bila afya njema huwezi kufurai ya matunde ya jasho lako.

Kuhusu chakula cha haraka, mimi hupenda kukila kwa nadra sana, hasa nyakati za wikendi au ninapokuwa na safari ndefu na sina muda wa kupika. Nakiri kuwa vyakula kama chipsi, pizza, au kuku wa kukaanga vina ladha nzuri, na ni rahisi kupatikana. Jambo ambalo ni msaada mkubwa kwa mtu mwenye ratiba inayobadilika haraka. Wakati mwingine, mimi hutumia chakula cha haraka kama zawadi ndogo kwangu, baada ya kumaliza kazi ngumu. Hata hivyo, mimi ni muumini mkubwa chakula cha nyumbani kwa sababu ni bora kwa afya yangu na naweza kudhibiti kiwango cha mafuta na chumvi. Naamini kwa kula vyakula vya asili kama mboga za majani nafaka na matunda ndio njia bora ya kuweka mwili wangu ukiwa na nguvu na kuepuka magonjwa yasiambukiza. Kwa hivo, ingawa nafurahia ladha ya chakula cha haraka mara moja moja. Kipaumbele changu cha kwanza kila siku ni kula mlo kamili na wenye lishe bora nyumbani.

Mwalimu ninaekumbuka zaidi kutoka shuleni, ni mwalimu wangu wa lugha ya kiswahili, ambaye alijulikana kwa jina la mwalimu wasigi, namkumbuka yeye kwa sababu hakuwa tu mwalimu wa darasani, bali alikuwa kama mzazi na mlezi kwetu sote. Alikuwa na kipaji cha kipekee, cha kufundisha kwa mifano na hadithi, ambazo zilifanya somo lake liwe la kuvutia na rahisi kueleweka kwa kila mwanafunzi. Kitu kikubwa, alichonifundisha na ninachokikumbuka hadi leo, nidhamu na kujiamini. Alikuwa akiniambia kila wakati kuwa maneno yana nguvu, na alinihimiza kusoma vitabu vingi, ili nikuze uwezo wangu wa kufikiri. Kutokana na hamasa yake, nilijifunza dhamani ya lugha yangu na umuhimu wa kuelezea mawazo yangu kwa ufasaha. Mafanikio mengi niliyo nayo leo katika kuwasiliana na watu yanatokana na misingi imara aliyoniwekea mwalimu huyo. Kwangu mimi, mwalimu asigi atabaki kwa shujaa wangu wa elimu.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni wakati wa asubuhi yenye ubaridi kidogo na jua mwanana. Napenda sana hali hii kwa sababu hewa inakuwa safi na tulivu. Jambo linalonipa motisha ya kuamka na kuanza siku yangu kwa nguvu mpya. Mwanga wa jua la asubuhi sio mkali sana. Hivyo unanifanya nijihisi mwenye furaha na amani ninapokuwa nje nikifanya mazoezi au kuelekea kwenye majukumu yangu. Pia, mimi ni mpenzi wa siku zenye mawingu na upepo mwanana. Hasa nyakati za jioni, hali hii ya hewa ni nzuri sana kwa kutembea au kuketi nje na kusoma kitabu bila kusumbuliwa na joto kali la jua. Ingawa mvua pia ni muhimu kwa ajili ya asili na kilimo, mimi upendelea zaidi hali ya hewa kavu na yenye ubaridi kiasi kwa sababu inanifanya niwe na tijia zaidi katika kazi zangu. Kwangu mimi, hali ya hewa tulivu ni zawadi kutoka kwa asili inaburudisha mwili na roho yangu.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kutumia mfumo wa vipaumbele, nikigawa majukumu yangu katika makundi makuu matatu. Yale ya haraka, yale muhimu, na yale yanaweza kusubiri. Kila jioni kabla ya kulala, mimi huandika orodha ya mambo matano makuu ninayotaka kuyakamilisha siku inayofuata. Hii inanisaidia kuamka nikiwa nadira, na malengo yalio wazi, badala ya kuanza siku nikiwa na bumbu wazi la wapi nianzie. Pia, mimi ni mwamini wa mbinu ya kuzuia muda ambapo ninatenga saa maalum kwa ajili ya kazi nzito bila kuruhusu usumbufu wa simu au mitandao ya kijamii. Kwa mfano, saa mbili za kwanza asubuhi huzitumia kwa kazi za kiufundi zinazohitaji umakini mkubwa. Baada ya hapo, mimi huchukua mapumziko mafupi ili kuchangamsha akili kabla ya kuendelea. Mpangilio huu na unanisaidia sio tu kukamilisha kazi nyingi, bali pia kufanya kazi kwa ubora wajuu na kupata muda wa kutosha wa kupumzika na familia yangu.

Timu ninayoipenda zaidi duniani ni Arsenal. Inayojulikana pia kama The Gunners. Nilanza kuishabikia timu hii tangu nikiwa mdogo. Hasa kutokana na aina yao ya uchezaji wa kuvutia na wenye pasi nyingi za haraka. Moja ya michezo ya kushangaza ninayoikumbuka ni ule wa kihistoria ambapo Arsenal ilimaliza msimu mzima bila kufungwa rekodi ambayo bado tunajivunia hadi leo. Mchezaji ninayompenda zaidi katika kikosi cha sasa, ni nahodha wetu Martin Odegard. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kutengeneza nafasi na uongozi wake uwanjani, kila mara arsenal inaposhinda, mimi hujihisi mwenye furaha sana na mwenye nguvu ya kuanza wiki yangu vizuri. Ushindi wa timu yangu unanipa hisia ya umoja na mashabiki wengine duniani kote. Nina amani kuona timu yangu ikizidi kuimarika na kupambana kupata kikombe kikubwa zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia kipekee ya kusafiri kuenda ulemwengu tofauti wa kufikiria nikiwa nimekaa sebuleni kwangu. Napenda michezo yanayohitaji mbinu na kufikiria kwa haraka kama vile michezo ya mpira wa miguu na ile ya adventure. Kucheza michezo ya video kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi na kunanipa nafasi ya kushinana kidigitali na marafiki zangu. Pia, mimi huvutiwa sana na maendeleo ya teknolojia na picha za graphics kwenye michezo ya sasa ambazo zinaonekana kwa halisi kabisa. Ingawa napenda kucheza, mimi huwa mwangalifu sana kupanga muda wangu hili michezo isichukue nafasi ya majukumu yangu mengine muhimu. Kwangu mimi, michezo ya video ni mchanganyiko wa sana, teknolojia na burudani inayochangamsha akili na kuongeza uwezo wa kuratibu mambo kwa haraka. Kila ni napopata ushindi kwenye mchezo, mimi hujihisi mwenye furaha na aria kujaribu hatua ngumu zaidi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaemuhusudu zaidi ni Lebron James. Namvutia mchezaji huyu kwa sababu ya uwezo wake mkubwa, kwa kudumu katika kiwango cha juu kwa miaka mingi. Pamoja na nidhamu yake ya hali ya juu uwanjani na nje ya uwanja. Na kumbuka mchezo mmoja wa ajabu ambapo aliongoza timu yake kupata ushindi, baada ya kuwa nyuma kwa pointi nyingi. Akionyesha ustahimilivu na uongozi wa kipekee. Ujuzi wake wa kupiga pasi, kufunga mabao na kuzuia wapinzani unafanya awe mchezaji wakipekee sana katika historia ya mchezo huu. Kila ninapomwona akicheza, mimi huhisi hamasa kubwa ya kufanya kazi kwa bidii na ninamini kwa kupitia juhudi hakuna jambo linaloshindikana. Kwangu mimi, Lebron James sio tu mchezaji, bali ni mfano wa kuigwa katika ulimwengu wa mchezo huu.

Wikendi kwangu ni wakati muhimu sana wa kupumzika na kujiongezea nguvu baada ya wiki ndefu ya kazi. Kawaida, siku ya jumamosi asubui, mimi hupenda kufanya usafi wa nyumba na kisha kuande sokoni kununua mahitaji mapya ya chakula. Baadaye mchana, mimi hupenda kupenda mahali tulivu kama bustanini ili kupata hewa safi na kufurahia kinywaji baridi au kikombe cha kahawa na marafiki zangu. Siku ya jumapili, mimi utumia zaidi kwa ajili ya familia na mambo ya kiroho. Huwa tunajumuika pamoja kwa chakula cha mchana na kubadilishena mawazo juu ya mambo mbalimbali yaliyotokea wiki nzima. Ingawa napenda kutumia muda na watu wengine, pia naitaji wakati wa kuwa peke yangu. Ili kusoma vitabu au kutazama filamu, jambo ambalo linanisaidia kupumzisha akili na kujianda kwa ajili ya jumatatu. Kwangu mimi, wikendi ni usawa kati ya kufurahia mambo ya kawaida na kupata mapummziko ya kutosha ya mwili na roo.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi ambao sitausahao, ni ule wa finali za World Series ambapo, timu ya Los Angeles Dodgers ilikuwa ikimenyana na wapinzani wao wakubwa. Nakumbuka mchezo ulikuwa na ushindani mkali, sana, hadi dakika za mwisho, na mashabiki wote uwanjani walikuwa na shauku kubwa ya kuona nani ataibuka mshindi. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mchezaji moja alipopiga, home run, ya ushindi katika awamu ya mwisho kabisa ya mchezo. Wakati huo, nilihisi msisimko mkubwa sana moyoni na furaha isio na kifani kuona juhudi za timu hiyo zikizaa matunda. Kila ninapofikiria kuhusu wakati huo, ninaamini kuwa besiboli ni mchezo wa uvumilivu na matumaini ambapo sekunde moja inaweza kubadilisha historia nzima ya mchezo. Ni kumbukumbu inayostahili kuazimishwa daima na shabiki yeyote wa mchezo.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni desemba. Sababu kubwa ya kuupenda mwezi huu ni hali yake ya kipekee ya sherehe na furaha inayotawala kila mahali tunapoelekea mwisho wa mwaka. Desemba ni mwezi unaowaleta watu pamoja. Ni wakati ambao familia hujumuika, marafiki hukutana na kuna hali ya upendo na ukarimu inayoongezeka katika jamii yetu. Pia, napenda desemba kwa sababu inanipa nafasi ya kutafakari mambo yote niliyoyafanya tangu januari na kuweka malengo mapya kwa ajili ya mwaka unaofuata. Katika maeneo mengi, hali ya hewa wakati huu huwa tulivu na ya kuvutia, jambo linalofanya likizo za mwisho wa mwaka ziwe za kusisimua zaidi. Kila desemba inapofika, mimi hujihisi mwenye amani na matumaini mapya nikiamini kuwa kila mwisho ni mwanzo wa kitu bora zaidi. Kwangu mimi, desemba si mwezi tu, bali ni msimu wa kutoa na kupokea baraka.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani kwangu ni sebuleni. Napenda sehemu hii kwa sababu ndipo kitovu cha amani na mikusanyiko wa familia yetu. Kinachofanya chumba hiki kipendeke zaidi ni mwanga mwanana wajua unaoingia kupitia madirisha makubwa na mpangilio wa kochi zetu ambazo ni za starehe sana kwa ajili ya kupumzika. Sibuleni ndipo ninapofanya shughuli zangu nyingi za burudani. Kama vile kutazama filamu au kupiga soga ndipo na marafiki wanaponitembelea. Kila ninapokuwa ndani ya chumba hiki nahisi hali ya utulivu na faraja kubwa inayofanya uchovu wa siku nzima kufutika mara moja. Nisehemu inayotoa hisia ya usalama na upendo na kwangu mimi, sebule si chumba tu bali nisehemu inayojenga kumbu kumbu nzuri za maisha yangu ya kila siku.

Chakula ninachopenda zaidi kula jioni, ni ugali kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga. Napenda mlo huu kwa sababu ni chakula cha asili, kinachonipa nguvu na kunifanya nijihisi nimeshiba vizuri, bila kulemewa kuelekea muda wa kulala. Harufu ya mboga zilizopikwa na samaki mwenye viungo, inanifanya nifurahie sana kila wakati wa chakula unapofika. Kitu kinachofanya mlo huu kuwa maalumu kwangu ni ule utaratibu wa kujumuika na familia mezani huku tukibadilisha na hadithi za siku nzima. Mimi hupenda kuandaa chakula hiki mwenyewe kwa sababu inanipa nafasi ya kuhakikisha viungo ni vya asili na vimepikwa kwa upendo. Kila ninapokula chakula hiki nahisi hali ya kuridhika na utulivu wa ndani nikijua kuwa nimeupa mwili wangu lishe bora na yenye afya. Kwangu mimi, mlo wa jioni ni zaidi ya kula ni wakati wa shukrani na amani kabla ya kupumzika.

Mimi hutumia vyote viwili, wifi na data ya simu, lakini matumizi yangu hutegemea sana mahali nilipo, na kile ninachokifanya, ninapokua nyumbani au ofisini, mimi hupendelea kutumia wifi kwa sababu inakasi kubwa zaidi na niyagharama nafuu. Hasaa ninapopakia video au kufanya mikutano ya mtandaoni. Wifi inanipo uhuru wa kutumia mtandao bila hofu ya kifurushi kuisha katikati ya kazi muhimu. Hata hivyo, ninapokua safarini au nje maeneo yenye wifi mimi hutumia data ya simu. Data ya simu ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya mawasiliano ya dharura, kutumia ramani na kuangalia taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa data ya simu inaweza kuwa na gharama kubwa zaidi inanipa urahisi wa kubaki hewani wakati wowote na mahali popote. Kwangu mimi, teknolojia hizi mbili zinakamilishana ili kuhakikisha sichelewi kupata taarifa na naendelea kuwa na tija katika majukumu yangu ya kila siku.

Mimi hupendelea chakula chenye ladha ya viongo na kachumbari yenye limau. Napenda ladha hii kwa sababu inanipa msisimko wa kipeke na huamusha hamu yangu ya kula kila wakati. Kwangu mimi, chakula bila viongo kama pilipilimanga, tangawizi au mdalasini kinaonekana kupungua kitu fulani moyoni. Ladha ya viongo hulete utajiri wa harufu na ladha inayofanya kila tonge liwe na maana zaidi. Pia, mimi hufurahia sana ladha ya asili ya vitu vya kukaanga au kuchomwa, hasa vikiwa na mguso wachungi na ndimu. Ladha hii hunikumbusha mikutao ya kijamii na shere mbalimbali ambako watu hufurahia nyama choma au samaki. Ingawa napenda ladha hizi kali, mimi hupenda kuzisawazisha na vinywaji baridi au matunda nyesukari ya asili ili kupata urari mzuri. Na amini kwa ladha ya chakula ni kama sanaa. Inapaswa kuwa na mvuto, harufu nzuri na kuwacha kumbukumbu tamu mdomoni.

Ndiyo, nimewahi kujaribu kufanya yoga na nimegundua kuwa ni zoezi lenye nguvu sana katika kuleta uwiano kati ya mwili na akili. Mar aya kwanza nilipoanza, nilifikiri ni mchezo wa kuvuta misuli tu, lakini nilikuja kuelewa kuwa, yoga ni zaidi ya hapo. Ni sanaa ya kupumua na kuwa na umakini wa hali ya juu. Kila ninapofanya yoga, mimi hujihisi mwili wangu unakuwa mwepesi na akili yangu inatulia kutokana na msongo wa mawazo wa siku nzima. Ninapenda kufanya yoga hasa nyakati za asubuhi sana kwani inanisaidia kuanza siku yangu kwa amani na umakini mkubwa. Mkao ninaopenda zaidi ni ule wa child's pose. Kwa sababu, unanipa hisia ya usalama na utulivu wa ndani. Ingawa bado sijawa mtaalamu, yoga imenifundesha umuhimu wa kuvuta pumzi ndefu na kuwa na subira na mwilii yangu. Naamini kila mtu anapaswa kujaribu yoga hata kwa dakika kumi tu kwa siku, ili kuboresha afya ya moyo na utulivu wa nafsi.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa ndege bado, lakini ni moja ya vitu vilivyo juu kabisa kwenye orodha ya mambo niliyopanga kuyafanya. Kila ninapoona ndege ikipita angani, mimi hujiuliza inakuaje kuwa juu kiasi hicho na kuona dunia kwa mtazamo wa ndege. Naona kusafiri kwa ndege ni tukio la kusisimua, linaloweza kufupisha safari ndefu kuwa fupi na ya starehe zaidi. Ninavyofikiria safari yangu ya kwanza itakuwa ya kusisimua sana. Kuanzia mchakato wa uwanja wa ndege hadi wakati ndege inapoanza kupaa angani ningependa sana kukaa karibu na dirisha ili niweze kutazama mawingu na mandhari ya nchi kwa chini. Jambo ambalo naamini litanipa hisia ya uhuru wa kipekee. Ninaamini kuwa hivi karibuni nitapata fursa ya kutembelea mji wa ndoto zangu kwa kutumia ndege na siku hiyo itakuwa ya kihistoria kwangu.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa wanyama, lakini aina ni nayoipenda zaidi ni wanyama wakufugwa. Hasaa mbwa, napenda mbwa kwa sababu ni viumbe wenye uaminifu wa hali ya juu na upendo wadhati kwa binadamu. Mbwa si mnyama tuu, bali ni rafiki wakweli, anayeweza kuhisi hisia zako na kukupa faraja unapokua na huzuni au uchovu baada ya kazi. Pia, upande wa wanyama wa mwituni, mimi huvutiwa sana na simba namvutia simba kwa sababu ya nguvu zake, ujasiri na namna anavyoongoza familia yake kwa mamlaka. Simba ananifundisha umuhimu wa kulinda wale tunaowapenda na kusimama kidete katika kila jambo tunalofanya. Na amini kuwa, kuwa na mnyama unayempenda nyumbani, au hata kuenda kumtazama mbugani, kuna tusaidia kuelewa dhamani ya uhai na umuhimu wa kuhifadhi mazingira yetu kwa ajili ya viumbe hawa wakipekee.

Mimi ninapenda kuamuka machweo. Napenda sana kuanza siku yangu mapema kwa sababu asubuhi ndio wakati akili yangu inakuachangamfu na yenye tija zaidi. Kuamuka najua kunanipa hisia ya utulivu na amani nikijua kuwa nina saa nyingi mbele yangu za kukamilisha majukumu yangu bila haraka. Napenda ule mwanga mwanana wa asubuhi na hewa safi ambayo inanipa nguvu ya kuanza siku kwa bashasha. Ingawa kuamuka mapema ni chaguo langu, mimi pia hujitahidi kulala mapema, ili kuhakikisha mwili wangu unapata mapumziko ya kutosha. Kulala mapema kunanisaidia kuepuka uchovu usio na lazima na kunaniwezesha kuamuka nikiwa na nguvu mpya siku inayofuata. Kwangu mimi, kuwa na ratiba inayozingatia mapumziko ya usiku na kuanza siku mapema, ndiyo siri ya ufanisi na afya bora. Naamini kuwa asubuhi ni wakati wa dhahabu ambao kila mtu anapaswa kutumia vizuri ili kufikia malengo yake ya kila siku.

Ingawa napenda sana mpira wa miguu, mchezo mmoja ambaoni mekua ni kiutamani sana kujaribu, ni tenisi. Navutiwa na tenisi kwa sababu ni mchezo una ohitaji kasi, wepesi wa mwili na umakini mkubwa waakili. Kila ni napowaona wachezaji wa kubwa kichuana uwanjani na hisi hamasi ya kutaka kujifunza, jinsi ya kupiga mpira kwa ufundi na nguvu ili kuwa shinda wapinzani wangu. Na amini kuwa kujaribu tenisi, kutani saidia kuimarisha afyayangu ya mwili na pia kunipa nidhamu mpyaya michezo. Ningependa kuanza na mafunzo ya msingi ili kuelewa kanuni za mchezo huu na hatimaye kuweza kucheza mechiza kirafiki na marafiki zangu mwishoni mwawiki. Kwangu mimi, kujifunza mchezo mpya, ninjia boraya kujiongezea ujuzi na kufurahia maisha kwa namna tofauti na iliozo eleka. Nina matumaini makubwa kuwa, hivi karibuni, nitashika raketi yangu ya kwanza na kuanza safari hii mpyaya kusisimua uwanjani.

Mfereji wa TV, ambao mimi hufuata zaidi kila siku ni Superspot. Napenda chaneli hii kwa sababu, mimi ni mshabiki mkubwa wa michezo, na Superspot inanipa fursia ya kutazama ligi zote kubwa duniani, kwanza ligi kuu ya uingereza hadi mashindani ya tenisi na mpira wa kikapu. Ubora wa picha zao na uchambuzi wa kina wa wataalamu, unanifanya nijihisi kama niko uwanjani kabisa wakati wa michezo. Pia, mimi hupenda kufuata chaneli za habari kama vile BBC au CNN ili kupata taarifa za ukweli kuhusu matukio yanayoendelea duniani kote. Kufata mifereji hii kunanisaidia kupanua uwelewa wangu na kuwa na habari mpya kila wakati. Kwangu mimi, televisheni ni chombo muhimu cha burudani na elimu na kuchagua chaneli sahihi kunanisadia kutumia muda wangu vizuri nikiwa nyumbani kupumzika. Kila ninapowasha TV, lengo langu ni kupata kitu kitakachonielimisha au kunifurahisha baada ya siku ndefu.